Kama kawaida kuanza kazi mpya huwa na changamoto nyingi sana. Nakunahitaji mchanganyiko wa bidii ujuzi wa teknolojia na mahusiano mazuri. Hapa kuna mashauri ambayo mimi ningempa yule mtu ambaye anajipanga kuanza kazi mpya. Kwanza kabisa lazima ajenge nidhamu ya kazi na muda. Kuheshimu muda ni sifa itakayo tofautisha haraka kwahii kazini kamilisha majukumu yako kabla ya muda uliopangwa na uwe na mpangilio mzuri wa kazi zako. Kwa kutumia zana zilizo pendwa hukuivi za kalenda. Pili ni kuwa mwepesi wa kujifunza. Dunia kazi inabadilika haraka sana. Mtu hafai kutosheka na akili alicho somea chuoni pekee. Anafaa ajifunze mifumo mpya kampuni kutumia zanaza zaki digitali ili kurahisisha kazi zake na awe tayari kupokea mabadiliko ya kitekinolojia wakati wowote ule. Jambo lingine ni kujenga mahusiano mazuri. Kazi sio tu kutimiza majukumu bali ni watu. Kuwa na adabu kwa kila mtu kwanzia walinzi hadi wakurugenzi wa ofisi anayeweza kumuongoza ili kuelewa utamaduni wa kampuni jambo la muhimu sana. Ushauri mwingine ni kuuliza maswali naomba. Mtu hafai kukaa tu pale na jambo asilolijua kwa kuogopa kwa kuonekana mgeni. Anafaa aulize maswali ili aelewe vizuri. Pia kila bada ya muda fulani, anafaa auliza mkuu wake wa kazi. Je, ninafanya vizuri ni maeneo gani ambayo nahitaji kuboresha na kupitia haya atajifunza mambo mengi kule kazini. Ushauri mwingine ni kutunza afya yake na akili na mwili. Kazi inaweza kuwa na shinikizo kubwa. Mtu anafaa kuhakikisha kwamba anapata muda wa kupumzika. Anakula vizuri na kutenganisha maisha yake ya kazi na maisha binafsi. Anafaa kuangalia miongozo ya akili ili kumsaidia na mambo ya misongo ya mawazo. Jambo lingine anafaa kupanga fedha zake mapema. Mtu anapoanza kupata mshahara wake asikimbilie matumizi makubwa. Anafaa kufanya utamaduni ule wakuweka akiba na kuwekeza. Kwa jinsi hii itamsaidia kufanya miradi yake pale kazini na hata nyumbani.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popkoni. Hasaa wakati ambapo natazama sinema au kipindi kizuri cha televisheni. Nikiwa kwangu au wakati ambapo nimetulia na kujiburudisha na familia yangu. Na wakati mwengine pia ambapo nimeenda kujisherekesha na marafiki zangu kule nje kutizama video na filamu zingine. Mimi mara nyingi hupenda kula popkoni. Kwa sababu nikitafunio bora. Kwa sababu ni nyepesi. Inaweza kuwa na ladha tofauti ya chumvi kidogo au siagi kidogo. Na pia inasaidia kuongeza burudani ya muda huo. Kwa hivyo mimi wakati wowote ambapo nimeenda kutizama sinema ama filamu lazima nitahakikisha kuwa nimebeba popcorn ya kutosha ili itatusaidia wakati wowote wa kutizama filamu yoyote. Na mara nyingi wakati nipo nyumani nimetulia tu. Hata kama sitizami filamu utanipata natumia popkoni nikila wakati nimetulia.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kama walivyosema wahenga umoja ni nguvu na hizi ndizo sababu za mimi kupenda kufanya kazi pamoja na wengine. Kwanza kabisa ni kubadilishana maarifa na ujuzi. Teknolojia ya mfumo ya serikalini mahali ambapo nafanya kazi inabadilika kila siku. Kufanya kazi na wengine kunanisaidia kujifunza mbinu mpya kutoka kwa wenzangu ambao nafanya nao kazi. Kama mwenzangu anajua kutumia mfumo fulani ambapo ambapo mimi siujui, atanifunza na kupitia hio njia nitaifahamu kwa wema. Jambo la pili ni kupunguza msongo wa mawazo. Kama kawaida kazi nyingi huwa na mambo mingi na kazi mingi pamoja na changamoto nyingi ambazo kwa wakati fulani inaweza kukuongezea msongo wa mawazo. Lakini kwa kupitia kufanya kazi na wengine, itafanya kazi iwe rahisi. Kwa maana majukumu yanapogawanywa kila mtu atafanya kazi yake na itafanya mimi nitafanya kazi yangu kwa urahisi bila kuwa na msongo mawazo. Hii itazuia kila mtu kuelewa kazi ambayo anaifanya na si kitu ambayo amepewa kufanya. Jambo la tatu ni kupata masuluhisho ya haraka. Tunapokutana na changamoto nyingi ama ngumu kule kazini, mawazo ya watu wengi yanaleta suluhu ya hraka na bora zaidi kuliko nikijifungia pekee yangu. Hii inatusaidia kufika malengo yetu kwa urahisi zaidi. Sababu nyingine ni kujenga mtandao wa kitaalamu. Kushirikiana na wengine kunanisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wa idara tofauti tofauti. Hii ni muhimu sana kwa ukuaji wa kazi yangu katika utumishi wa umma. Kwani watu watajua uwezo wangu na uaminifu wangu kupitia ushirikiano wetu. Jambo lingine ni kurahisisha huduma kwa watu kule kazini. Katika kazi zetu, sifa mingi zinatagemea mnyororo wa ushirikiano. Na pale tunaposhirikiana kufanya kazi, inarahisisha kazi yetu.

Hizi ndizo programu ambazo mimi hutumia mara nyingi nikiwa kazini. Ya kwanza ni programu za kikazi. Kwa mfano, tunatumia programu ya e-citizen. Hii ni programu ya kila siku ambayo tunatumia kwa ajili ya kutoa huduma katika ofisi zetu kuanzia usajili wa arthi na vitambulisho. Ya pili ni, Microsoft Teams. Hizi tunazitumia kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu wa idara tofauti katika ofisi zetu. Programu ingine ambayo tunatumia ni programu za mawasiliano na habari. Kama vile whatsapp, mtandao wa twitter, hata ule wa linkedin. Programu nyingine ambazo tunatumia mara nyingi ni programu za kifedha na maisha. Kama vile mpesa kwa ajili ya kulipia mahitaji ya kila siku sokoni na hata kununua yale bidhaa ambayo inahitajika katika ofisi. Kutuma pesa kwa ajili ya mahitaji ya ofisini na nyumbani. Mfano mwngine ni programu za benki, kwa ajili ya kuangalia mshahara na kupanga bajeti yangu ya mwezi. Kwanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa mwisho wa mwaka. Programu nyingine ni programu za burudani na picha. Kwa mfano, natumia instagram ama tiktok. Kupitia muda jioni baada ya kazi na kupakia zile picha ambazo nimezipiga kwa siku. Nazitumia kuona yale mambo yanayochipuka na yale video ambayo yanachipuka. Na pia yale video ambayo ni ya kufurahisha na kuburudisha. Kuna ile programu nyingine ya kamera ya simu yambayo mimi mara nyingine tumia kupiga picha. Kwa jili ya kukamata kumbukumu za maisha yangu na yale mambo ambayo nafanya kazini.

Ule mchezo ambao mimi naupenda zaidi kwenye michezo olimpiki ni riadha. Hasa mbio za masafa marefu na haya ndio sababu za kufanya mimi kupenda mchezo wa riadha. Kwanza kabisa ni katika mji wetu una mabingwa wa wanariadha ambao mara mingi wamekua wakishiriki katika mchezo hii wakishinda na kupitia jinsi hii mara nyingi kukikuwa na mashindano yote ile katika mji wetu mimi huhakikisha kwamba nimeenda kuwaona na kuwashangilia kule uwanjani ili kuwatia nguvu hao wakimbizi wetu. Kwa maana tunajivunia wanariadha wetu wanaofanya mazoezi katika mazingira haya ambayo tunaishi. Na mara nyingi lazima tutaenda kuwashangilia hili kuwapa motisha ili washinde. Jambo la pili ni mbio za marathoni na mita mia nane na elfu moja mia tano. Hakuna kitu kinachonisisimua kama kuona wakimbizi wetu. Kama vile David Rudisha wakiwa katika marathoni hizi na katika ile kazi ambao mi huwa nafanya huwa tunakuwa na mazunguzo mingi na wenzangu kuhusu rekodi mpya ambazo David alivunja. Na sababu nyingine ni uvumilivu na nidhamu. Kama mtumishi wa umma navutiwa na nidhamu na uvumilivu ambao wanariadha hawa wanatuonyesha. Mara nyingi hunipa motisha ya kufanya kazi yangu kwa bidii na mpangilio nikijua kuwa matokeo mazuri yanahitaji maandalizi ya muda mrefu. Na mara ya mwisho ambapo nilienda kutizama riadha hii ilikuwa ni mwaka jana ambapo David aliweza kusinda katika riadha hiyo.

Ndiyo, mimi kama mtumishi wa uma na mpenda kazi, mara nyingi lazima ni vee saa ili kufanya mambo kulingana na wakati ambapo unafaa, na hizi ni hizo sababu za mimi kupenda kuvaa saa wakati wowote ule. Kwanza kabisa ni nidhamu ya muda kazini. Katika kazi yangu kuheshimu muda ni jambo la msingi. Saa yangu hunisaidia kuhakikisha nawai ofisi asubui nawai mikutano na narudi. Kazini kwa wakati baada ya mapumziko ya mchana bila kuchelewa ata kidogo. Sababu ya pili ni urembo na taaluma. Saa huwa inanifanya nionekane nadhifu na na kuwa mtu wakujipanga vizuri nikiwa kwenye sare yangu ya kazi au mavazi rasmi ya kazini mwangu. Hunipa mwonekano wa mtu makini anayethamini muda wake na wanainchi wanaokuja kupata huduma kule kazini. Sababu nyingine ni afya. Huenda navaa saa kama ile ya Samsung ama Apple. Hii hunisaidia kuhesabu hatua ninazo piga nikiwa ofisini kule kazini. Kupima mapigo ya moyo au kunikumbusha kusimama kidogo ikiwa nimekaa kwa muda mrefu nikihudumia wanainchi.

Kama desturi yetu ya kiafrika na utamaduni wetu, wazee ni wale watu ambao wameheshimika na wenye busara kabisa katika jamii yeyote. Na kwa jinsi hii, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima kubwa upendo na usaidizi wakaribu. Na kuna ile njia ambayo mimi na wazee wangu tunahusiana huku katika jamii yangu. Kwanza kabisa ni kwa kuwapa msaada wa kifedha na kidigitali. Kwa kuwa ninakazi dhibiti yangu kule serikalini ninahakikisha kila mwezi ninatenga sehemu ya mshahara wangu kuwa tumia kwa ajili ya mahitaji yao kupitia mpesa. Pia kwa sababu teknolojia inazidi kuwa mimi ndiye mimi ndiye ambaye nawasaidia kusasisha simu zao au kuwasajili kwenye huduma mpya za kiserikali. Sababu ya pili ni kupiga simu mara kwa mara. Hata kama niko katika kazini mara mingi huwa najitahiji kuwapigia simu. Angalau mara mbili au tatu kwa wiki. Tuna zungumza kuhusu hali ya hewa mazao ya shambani na afya zao kwa ujumla. Njia nyingine ni kwa kushiriki hekima yao. Mara mingi mimi huwa nawa omba ushauri kuhusu maisha na kazi. Hekima yao inanisaidia kwa hali ya juu sana kuwa mtumishi mwema, mwenye subira na adabu kwa wananchi. Na njia nyingine ambapo nahusiana nao ni kwa kuwatembelea nyumbani. Wakati walikizo au wikendi ndefu mimi huwa na safiri kuenda kuwaona. Huko nawapelekea zawadi. Na picha zile nilizopiga mjini. Na pia nawapelekea mazao na bidha ambazo nimewanunulia mjini. Na wao hunifurahia sana.

Mimi kama mpenzi wa kusoma nakala za vitabu pamoja na mambo mengine. Yule mwandishi wa vitabu ambaye nampenda sana kwa dhati ni ken walibora. Nampenda ken walibora kwa yale mafanikio ambayo amefanya katika hii sekta ya uandishi wa vitabu. Kwanza kabisa ni mtetezi wa lugha ya kiswahili. Ken walibora alikuwa bingwa wa kiswahili. Kama mtumishi wa watu, tunatumia kiswahili kama lugha ya taifa kuunganisha watu. Walibora alitufundisha kukipenda na kukionea fahari kiswahili. Akionyesha kuwa ni lugha ya kitaaluma na si ya mitaani peke yake. Sababu ya pili ni alikuwa mnyenyekevu na mwenye maadili. Licha ya kuwa na elimu kubwa ambapo alikuwa profesa na kuwa maarufu kwenye runinga. Ken Walibora alijulikana kwa unyenyekevu wake mkubwa. Hii ni sifa muhimu sana kwetu tunaofanya kazi kule serikalini. Inatukumbusha kuwa na adabu kwa kila mwananchi tunayemtumikia bila kujali vyeo vyetu. Sababu nyingine ni alikuwa ni mtu jasiri wa kuzungumzia maisha ya kawaida. Vitabu vyake kama kidagaa kimemwozea vilizungumzia changamoto za uongozi, ufisadi na matumaini ya mwananchi wa kawaida. Hii inatupea changamoto sisi tulio serikalini ili kufanya kazi kwa je uadilifu na bila kubagua mtu yeyote. Sababu nyingine ni alikuwa ni shujaa huku tu nyumbani. Ken Walibora alikuwa alizaliwa katika mji wetu ambapo alisomea na kufaulu katika masomo yake ile ya baadaye. Na kwa jinsi hii amekuwa ni kielelezo mkubwa huku kwetu kwa kuzidi kupenda kiswahili. Kwa maana yeye pia alikuwa ni mpenda kiswahili na alipenda mazingira pia.

Hizi ndizo baadhi ya chakula ambazo mimi hupenda na kuila mara nyingi mchana nikiwa kazini na hata nyumbani. Kwanza kabisa ni ugali na mboga za majani kama vile sukuma au managu. Mara nyingi mimi nitakula ugali wa mahindi ya hapa mjini na mara nyingi utanipata nikiwa katika hoteli ndogo. Zile ambazo ziko karibu na ofisi ama vibanda ambapo bei ni nafuu na ladha ni asilia. Chakula ya pili ni Githeri ambayo ni mchanganyiko ama mseto wa mahindi na maharagwe. Hii ni chakula maarufu sana huku kwetu. Kina shibisha kwa muda mrefu jambo linalonisaidia kufanya kazi hadi jioni bila kuchoka na bila kuwa na njaa. Mara nyingi nitaongeza parachichi ambalo linapatikana kwa wingi na bei rahisi sana sokoni hapa kwetu. Chakula kingine ni kuku wa kienyeji na ugali ikiwa ni siku ambayo mimi nimepokea mshahara wangu na nina fedha za kutosha. Ama nina kikao na wenzangu kule ofisi ni tutaenda kwenye hoteli moja nzuri ile maarufu na tutapewa kuku wa kienyeji ambao una mchuzi mzito. Hii ni sehemu ya utamaduni wetu huku magharibi. Chakula kingine ni matunda ya misimu. Kila mara baada ya mlo wowote ule, nitaishia na matunda kama ndizi au mananasi yanayotoka maeneo, maeneo kwetu ama jirani.

Huwa na zingatia misingi yafuatayo ili kujenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine nikiwa kazi. Kwanza kabisa ni kukuwa mwaminifu. Watu wanatamani sana mtu anayesimamia neno lake. Ikiwa nitamuahidi mwananchi kuwa huduma yake itakamilika kesho nitahakikisha imekamilika uaminifu huu unajenga mahusiano imara na wananchi pamoja na wafanyikazi wenzangu. Na huwa inanifanya niaminike mbele ya bosi wangu. Pili ni kwa kushiriki katika shuguli za kijami. Nikiwa katika kazini mwangu, huwa na shiriki katika shughuli za kijamii kama kufanya harambee au michango ya kijamii. Kama kumsaidia mwenzangu aliye patwa na msiba ama anayesherehekea harusi. Pia kwa kupitia chama cha akiba, huwa na jiunga katika vikundi na kuweka mkopo ya wafanyikazi wenzangu ili kusaidiana kimaendeleo. Njia nyingine ni kwa kusikiliza zaidi ya kuzungumza. Mimi ni msikilizaji mzuri sana na napenda kusikilizwa pia. Niki msikiliza mwenzangu ofisini kuhusu changamoto zake za kazi au maisha najenga ukaribu naye hii inasaidia sana. Tunapohitaji kufanya kazi kwa timu. Njia nyingine ni kwa kutumia teknolojia vizuri. Mimi huwa na jenga mahusiano yangu na wenzangu kutumia whatsapp ili kuwasiliana na wataalam wenzangu na nawatumia jumbe fupi za kuwatakia heri ya siku kuu au kuwapongeza wanapopata hatua fulani kimaisha. Njia nyingine ni uwazi na mipaka. Ingawa napenda kuwa na mahusiano mema nitahakikisha ninaweka mipaka. Nitajitofautisha na siasa za ofisini au machungu nitajenga mahusiano yanayo jikita kwenye kazi na maendeleo ili kulinda sifa yangu kama mtumishi wa uma.

Ule wakati ambapo mimi hufanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi kuanzia kwanzia saa mbili hadi saa tano asubuhi. Kwa sababu asubuhi ni wakati ambapo kuna utulivu ofisi. Mara nyingi kabla ya foleni za watu zikuwe ndefu sana kuelekea mchana. Asubuhi inatoa nafasi ya kukamilisha majukumu yale yanayohitaji makini bila usumbufu mwingi. Kwa maana watu bado si wengi kazini. Jambo la pili ni hali hewa ya asubuhi. Mimi hupenda sana ile hali hewa ya asubui hapa mjini. Kwa sababu kuna baridi, kidogo na utulivu. Hali hii inanifanya nisihisi uchovu haraka. Tofauti na jua la mchana likiiaza kupamba moto ambapo kuna joto jingi na hapo ndipo uchovu unaanza kuingia. Jambo lingine ni nishati asubui. Baada ya kupata kiamsha kinywa, cha chai, akili yangu inakuwa imechangamka na tayari kutatua kiroza wa wanainchi huu ndio wakati ninapo weza kushughulikia mafaili magumu au ripoti za kidigitali kwenye mfumo wa e-citizen kwa umakini wa hali ya juu.

Ule mziki ambao mimi husikiliza mara nyingi umegawanyika katika makundi kathaa. Na ile ya kwanza kabisa ni rumba na zilizopendwa. Aina hii ya mziki mara nyingi inajumuisha nyimbo za zamani ambazo bado zinavuma na zinamfuto kwa watu wengi wasanii kama mandilo system wanaweza kuwa miongoni mwa wanaosikiliza na mimi napenda. Napenda miziki ya hii aina kwa maana inatuliza moyo. Na inakupatia zile kumbu kumbu za kitambo ambazo huleta utulivu katika mwili wangu. Mziki mwingine ambao mihusikiliza ni mziki wa injili. Mziki wa injili ni maarufu sana na napenda kusikiliza kwa maana inaimani ya kidini. Wasani ikama ruben kigame na wale ambao wanaimba nyimbo za injili. Hunipa moyo na matumaini wakati ambapo na nimekumbwa na msongo wa mawazo ama ama wakati ambapo na kumbwa na changamoto za kikazi. Miziki ingine ambao mihusikiliza ni mziki wa kienyeji. Kusikiliza mziki wa kienyeji hunisaidia sana kukumbuka mzizi. Mizizi zetu za jamii na kujivunia utamaduni wetu. Aina za mziki kama hizi huweza kutokana kwa ule wa jamii mbali mbali na hutugemea eneo ambao ambayo imetoka.

Hizi ndizo shughuli mbali mbali ambazo mimi hufanya kabla ya kulala ili kujianda kwa ajili ya usingizi na utulivu. Ya kwaza ni kusikiliza mziki wa utulivu. Mziki wa polepole na wa utulivu hunisaidia mara nyingi kupunguza msongo wa mawanzo na kukuza utulivu. Cha pili ni kusoma vitabu. Hii mara nyingi hunisaidia kutuliza akili na kukuza usingizi pia Jambo lingine ni kuoga na maji ya moto Kuoga kwa maji ya moto kabla ya kulala, hunisaidia kulegeza misuli yangu na kukuza usingizi. Pia kuna kutafakari. Mimi kabla ya kulala, mara mingi hutafakari na hunisaidia kupunguza mawazo ya kurukaruka na kukuza hisia amani yangu. Jambo lingine ni kuandika shajara. Kuandika mawazo na hisia zangu, hunisaidia kujisikia huru na tayari kwa kulala. Jambo jingine ni kwa chana na vifaa vya elektroniki. Nuru ya blue kutoka kwenye scriini mara nyingi huatiri uezo wangu wa kulala. Hivyo kwa jinsi hiyo mimi huepuka simu, kompyuta, ama mambo yoyote ya kielektroniki kwa saa moja kabla ya kulala. Jambo jingine pia ni kufanya mazoezi ya kunyosha mwili au yoga ya pole pole. Hii nayo nisaidia kulegeza misuli na kupunguza mvutano.

Jambo la kwanza ambalo mimi nitafanya kabla ya kuanza kazi kwa siku yangu ni kupanga orodha ya majukumu. Kabla sijafanya lolote ofisini nitachukua dakika tano kuandika mambo makuu nitakayofanya leo. Nitaapa kipaumbele majukumu yanaohusu wananchi waliopiga foleni au maombi ya dharura kwenye mfumo wa citizen. Jambo la pili nitakagua barua pepe na mawasiliano. Nitafungua barua pepe za ofisi na ujumbe wa whatsapp wa kikundi cha kazi ili kuona kama kuna maelekezo mapya kutoka kwa mkuu wa idara ama bosi wetu ya mahali ambapo nafanya kazi. Baada ya hapo nitalainisha eneo langu la kazi. Nitahakikisha meza yangu ni safi nina kalamu na vifaa vyote vya kidigitali ikiwemo computer vimeunganishwa vizuri na mtandao. Jambo la nne nitawasilimia wenzangu, nitapita kwenye madawati ya wenzangu kuwasalimia na kuwajulia hali. Hii inajenga hali ya umoja na ushirikiano kazini kabla ya kuanza majukumu mazito. Na jambo la mwisho kabla nianze kazi nitakunywa maji au chai. Kwa sababu ya baridi ya hali ya huku hivi nitakunywa kikombe cha chai ya moto ili kuchangamsha akili na kuanza kazi kwa nguvu.

Ndiyo mimi nimefanya yoga mara mingi. Na hizi ndizo sababu ambazo mimi hufanya yoga. Kwanza kabisa hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kazi za ofisini mahali ambapo nafanya kazi zinaweza kuwa na shinikizo kubwa hasa ninapohudumia watu wengi. Na kwa jinsi hii yoga hunisaidia kutulia na kupumua vizuri. Jambo ambalo linanifanya nishughulikie kero za wananchi kwa uvumilivu zaidi. Pili kabisa yoga hunipa utulivu wa akili. Yoga hunisaidia na kunipa muda wa kuwa pekee yangu na kutafakari kabla ya kuanza siku au baada ya kazi. Na mara nyingi inanisaidia kuwa na umakini mkubwa ninaposhughulikia nyaraka muhimu kule kazini. Jambo lingine ni inanisaidia kurekebisha maumivu ya mgongo. Kwa kuwa ninafanya kazi ofisini ambapo mara mingi hunichokesha mno. Wakati mwingine inabidi nikae kwa kiti kwa masaa mingi ili kuhakikisha kwamba watu na wateja wamehudumiwa. Na kwa jinsi hii kufanya mazoezi ya yoga hunisaidia kupunguza maumivu ya mgongo na shingo. Baada ya kuwa na siku ndefu kazini.

Kufanya kazi kwa upamoja na kwa ushirikiano kule kazini inasaidia sana katika ukuwaji wa kazi yetu kule ofisini. Na haya ndiyo sababu ambazo mimi hupenda shirika langu. Na kwanza kabisa ni nafasi ya kutumikia wateja wetu. Hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuona wateja wetu wakipata huduma inayowaleta ama iliyowaleta katika ofisini zetu. Iwe ni hati ya shamba, liseni au msaada wa kisheria. Napenda ukweli kwamba kazi yangu ina matokeo ya moja kwa moja kwenye maisha ya wateja huku nchini kwetu. Jambo la pili ni mabadiliko ya kidigitali. Napenda jinsi mifumo yetu ya sasa ilivyo ya kidigitali kupitia e-citizen. Hii imepunguza karatasi nyingi na imefanya kazi yangu iwe ya kisasa na haraka na kwa jinsi hii watu wengi wanapata kusaidiwa. Na jambo lingine ni uthabiti wa maendeleo ya kitaaluma. Napenda sana usalama wa kazi wetu uliopo ofisini kule serikali na fursa za kujiendeleza kimasomo. Kuna mafunzo ya mara kwa mara inayotuwezesha kuendelea a mabadiliko ya sasa. Jambo linalosaidia kukua kitaaluma nikiwa bado kazini mwetu.

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu zangu mutandaoni na nimekua nikifanya hivi kwa muda mrefu sasa hivi na nikawa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa kununua vitu mutandaoni ina urahisi na uhakika. Kwa kuwa mimi ushinda kazini mwangu siku nzima mara nyingi sina muda mwingi wa kuzunguka madugani. Inani ruhusu kuagiza bidha kama nguo za ofisiini vyatu au vifa vya elektroniki kupitia simu yangu na kufikishiwa hadi mulangoni au kwenye kivituwo ambavo mimi huchukulia. Sababu ya pili ni upatikinaji wa bidha. Kuna vitu ambavo ni vigumu kupatikana kwenye maduka ya kawaida humu mujini. Na kutumia majukua kama jumia ama kuagiza moja kwa moja kutoka nje kupitia Amazon kwanipa furusa ya kupata bidha za kisasa kireisi. Sababu nyingine ni kulinganisha beyi. Kabla sijamua kununua nina furusa na naweza kulinganisha beyi katika maduka tofauti mtandaoni ili nipate offer bora zaidi na enye beyi nzuri. Hii inanisaidia kutunza mshahara wangu wa serikali vizuri. Sababu nyingine ni malipo ya simu. Mfumo ya malipo imekua salama zaidi. Na napenda jinsi inavyoza kulipia bitha zaangu kwa uraisi. Kwa kutumia mpesa ambayo inanisaidia kuitisha na kuagiza bitha kule mutandaoni.

Kwa kawaida kuna wakati mwingine ambapo binadamu huwa na uchovu mwingi badala kufanya kazi nzito na kuchosha akili. Na kuna njia zile ambazo binadamu uweza kupunguza haya uchovu ya mwilini ama kupunguza misongo mawazo kama vile kupitia starehe. Na mimi starehe yangu hulenga kupumzisha akili na mwili baada ya wiki ndefu ya majukumu. Na hivi ndivyo mimi ufanya ili kufikia hayo malengo. Kwanza kabisa ni kula na kufuraia mziki. Jioni ya weekendi, mimi huwa natoka na rafiki zangu au wafanyikazi wenzangu kuenda kwenye hoteli tulivu, kule mujini. Kufuraia kuku wa kienyeji na kusikiliza mziki laini, wa rumba au zilizo pendwa. Hii huwa inanisaidia sana kwa ajili ya wiki itakayo fuata. Njia nyingine ni kupiti kutembelea maeneo ya asili. Mimi wakati wa likizo ama wakati ambapo nina muda huwa napenda sana kuenda kwenye makavazi ya mjini ama kutembelea bustani za mazingira zilizoko maeneo ya milima ya cherengani ili kupata hewa safi na utulivu. Njia nyingine ni kutazama mchezo au sinema. Kama kuna mechi ya olimpiki au ligi ya nyumbani. Ama ligi ya kule ugaibuni. Mimi mara nyingi nitatulia nyumbani au kue au kuenda kwenye eneo la kijamii na kula popcorni zangu huku ni kishangilia timu au mchezaji ninaye mpenda. Jambo lingine ni kwa kupiga picha za kumbukumbu. Wakati wa starehe nitapiga picha mbili tatu au zaidi zile nzuri za mazingira kule kwenye bustani. Pale ambapo niko na wapendwa wangu ili niziweke kwenye mitandao yangu ya kijamii. Njia nyingine ya kujistarehesha pia ni kwa kufanya yoga na kutafakari. Kabla ya kulala siku ya starehe nitafanya yoga kidogo ili kunyoosha misuli na kuhakikisha na pata usingizi mzito wa amani. Na njia ya mwisho ni kwa kusoma na kujielimisha. Mimi napenda pia kustarehe kwa kusoma vitabu vya waandishi kama ken walibora au kupitia maoni ya kuvutia mitandaoni ambayo unielimisha sana kuhusu mambo mapya ya dunia.

Mimi ninapendelea upepo zaidi kushinda AC kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa kwa ajili ya gharama za nishati. Katika ofisi zetu tunahimizwa kuwa na matumizi mazuri ya nishati. Kutumia upepo wa asili kunapunguza bili za umeme na ni rafiki zaidi kwa mazingira ya binadamu katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Pili hali ya hewa ile ya asili inasaidia sana kwa sababu haina kemikali zozote zile na ina utulivu wa wakufurahisha na wakupendeza. Tofauti na zile ya mji ambazo zina joto kali hapa mjini kwetu, hewa ya nje ni safi na yenye ubaridi mzuri. Hivyo kufungua madirisha ya ofisi kuna kunatosha kwa ajili ya kuleta ile hali safi ya hewa. Jambo lingine ni afya na mazingira. Hewa ya asili ni bora zaidi kwa mapafu na inazua hali ya kukausha koo au ngozi ambayo mara nyingi husababishwa na AC. Kama mtu anayefanya yoga na kujali afya, napendelea kuvuta hewa safi na inayotoka kwenye miti mingi inayozunguka mji wetu.

Ndio, mimi mara mingi hugawanya taka zangu kwa umakini mkubwa. Na imekuwa ni kama desturi yangu na kwa maisha yangu kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa ni mfumo wa rangi za mapipa. Kule nyumbani kwangu na ofisi ambapo mimi nafanya kazi tunatumia mapipa yenye rangi tofauti. Kama vile pipa la kijani kwa ajili ya takataka za kikaboni kama mabaki ya chakula, maganda na viazi au mahindi. Hizi mara nyingi huzipeleka shambani kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Mfano mwngine ni pipa la blue kwa ajili ya karatasi na katoni ambazo zinapatikana kwa wingi ofisini. Mfano mungine ni pipa la manjano ama nyekundu kwa ajili ya plastiki na chupa ambazo zinaweza kupelekwa kwenye vituo vya kurudiliwa. Sehemu ya pili ni sheria na sera za mazingira. Serikali kuu yetu imekua kali zaidi kuhusu utunzaji wa mazingira. Kama mtumishi wa uma ni wajibu wangu kwa mfano kwa mfano wakuigwa kwa kufuata miongozo ya kutenganisha taka. Jambo lingine ni kwa kulinda afya ya jamii. Mji wetu ukiwa ni wa kilimo ni kigawanya taka na zuia vitu kama plastiki kuingia kwenye udongo au mifereji ya maji. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yetu sisi wote na jambo la mwisho ni kupunguza taka. Kugawanya taka kuna nifanya nione ni kiasi gani cha plastiki ninachotumia na kuna ni hamasisha kutumia mifuko inayoweza kutumika tena nikienda sokoni.

Nina njia tofauti tofauti jinsi ninavyo wasiliana na watu kulingana na hitaji na hivi ndivyo nimegawanya mawasiliano yangu. Kwaza kabisa ni simu za sauti. Kwa wazee na mambo muhimu, kuna mambo ambayo mimi huongea na wazee na napenda kuwapigia simu ili kusikia sauti zao. Sauti inaleta ukaribu zaidi kuliko maandishi. Na pia nikiwa ofisini na jambo la dharura nitapiga simu moja kwa moja kupata suluhu ya haraka. Njia ya pili ni kupitia barua pepe na barua rasmi. Kwa kuwa nafanya kazi ofisini mawasiliano mingi rasmi hupitia barua pepe au barua ya karatasi. Hapa mimi huzingatia sana lugha ya staha kiswahili sanifu au kiingereza, kama nilivyofundishwa na walimu kule shule. Njia ya pili ni kupitia mikutano ya ana kwa ana. Mimi napenda sana kuongea na watu uso kwa uso. Hasa nikiwa nawahudumia wananchi kule ofisini. Au nikiwa na marafiki zangu wakati wa starehe. Hii ina inanisaidia kuelewa hisia za mtu na kujenga uaminifu. Njia nyingine ni kupitia mikutano ya video. Jinsi teknolojia inavyozidi kuwa inafanya pia mawasiliano inakuwa nzuri zaidi. Ikiwa rafiki au ndugu yuko mbali ama yupo katika mji tofauti ama yupo katika nchi tofauti ya jirani, nitatumia video, nitatumia video call ili tuonane na kuhisi tuko pamoja. Na njia nyingine ambayo mimi huwasiliana na watu ni kutumia whatsapp. Hii ndio njia ama nambari moja ambayo mimi hutumia kuwasiliana na wenzangu, kule kazini, familia na hata majirani. Huwa naitumia kutuma ujumbe wa haraka kwa marafiki, kuratibu mipango ya chakula cha mchana na wenzangu ofisini na kushiriki picha za matukio kule ofisini. Ni rahisi na inaruhusu kuendelea na kazi nyingi.

Kama desturi yangu, baada ya siku kutwa ya kufanya kazi, mwili huwa na uchovu mwingi sana. Na kuna yale mambo ambayo mimih ufanya kabla ya kulala. Kwanza kabisa mimi huzima vifaa vyote vya kielektroniki kwa nyumba yangu. Kwanzia hapo saa tatu au saa nne hivi usiku, mimi huweka simu mbali na pia huzima screen na television yangu na kujipea dakika chache ili kusoma maoni baada ya kupumzika. Nitahakikisha nafanya hivyo mapema ili akili itulie kabla ya kulala. Jambo la pili ni kupanga siku yangu ya kesho. Mimi huchukua dakika tano kuandaa nguo nitakazovaa kazini kesho na kuangalia ratiba yangu kwa mapema. Hii hunisaidia asubui wakati naamuka sina ule haraka ya kujikimbiza na kuwa na kuchanganyikiwa asubuhi. Jambo lingine ni kufanya yoga na kunyoosha mwili. Mimi hufanya mazoezi mepesi ya yoga kwa dakika ishirini hivi. Hii hunisaidia kulegeza misuli baada ya kukaa ufisini siku kutwa na huwa na uchovu mwingi zaidi na hunisaidia kupata usingizi mzito bila matatizo yoyote. Jambo lingine ni kushukuru na kutafakari. Mimi huchukua muda mchache kukaa kimya na kutafakari mambo matatu mazuri yalionitokea siku hiyo kazini. Wakati mwingine nitayaandika kwenye shajara yangu ili kuweka kumbukumbu ya safari yangu ya maisha huko kazini. Jambo lingine ni kusoma kitabu. Badala ya kutazama televisioni, mimi huchukua wakati huo kusoma kurasa chache za vitabu kama vile za Ken Walibora. Na hii hunisaidia kupunguza msongo wangu wa mawazo kwa asilimia sitini na nane. Jambo lingine ambalo mimi hufanya kabila ya kulala ni kunywa kinywaji cha moto. Mimi huchukua kikombe kikubwa kimoja cha maziwa ya moto au chai ilio moto ile ile ambayo haina sukari. Na kupasha mwili joto hasaa kwa sababu ya baridi ya usiku hapa mjini mwetu na jambo lingine ni kuomba dua ama kufanya maombi kama mtu anaetamani mahusiano ya wazi wa mungu mimi hutoa shukurani kwa siku iliyopita na kuomba ulinzi kwa usiku huo na baraka ya kesho yake.

Kama ilivyo desturi yangu nikiwa kazini mimi hupenda sana kusaidia wale wazee ambao hukuja ofisini mwangu na ambao hawana usaidizi wowote ule na jambo hili hunipa furaha sana. Na lile kitendo ambacho nimefanya hivi karibuni na kilinipa furaha zaidi kwa kufanya wema ilikuwa ni kuhudumia mwananchi mzee mmoja ambaye alikuwa ni mkomavu sana rika ya babu yangu. Na nilifurahia sana kwa maana huyo mzee alisaidiwa na akapata ile huduma ambayo alikuwa nahitaji. Na alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ameenda na umri, umri ulikuwa umemzidi kamwe na hakua na mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo mimi nilimkaribisha kwa adabu na akapewa kiti na maji. Baada ya hapo alisaidiwa hatua kwa hatua katika usajili ambao alikuwa amekujia. Baada yake akapatiwa pesa kwa ajili ya nauli ya bodaboda kurudi nyumbani kwake salama na nikahakikisha kwamba alikuwa amehudumiwa kwa kila kitu ambacho alikuwa amekujia. Na hili jambo linifurahisha mno.

Kama ilivyo desturi yangu, mimi napenda kutazama filamu, ikiwa ni mojawapo ya kujiburudisha baada ya kufanya kazi mingi na kuchosha mwili. Na kuna zile filamu ambazo nazipenda zaidi ni zile zinazoguza maisha halisi, zinazo sisimuwa na zile zinazoelimisha. Na yafuatayo ni baadhi tu ya zile filamu ambayo mimi hupenda. Kwanza kabisa ni filamu za kihistoria na wasifu. Kwa sababu ya heshima yangu kwa watu kama Ken Walibora ambaye ni mwandishi mtaji, napenda kutazama filamu zinazohusu maisha ya watu mashuhuri ya umashujaa wa Afrika. Hizi hunipa motisha na hekima nikiwa kazini kutoa huduma kwa wananchi. Filamu ya pili ambayo mimi hupenda ni filamu za kusisimua za ujasusi. Baada ya siku ndefu ya kuketi ofisini mwangu mimi napenda filamu zenye kasi na akili nyingi ambazo hunifanya nitulie na kusahau mafaili ya ofisi kwa muda. Jambo lingine ni vichekesho. Mimi napenda filamu za vichekesho kwa sababu kwa wakati mwingine ninapokaa ofisini ninakuwa na shinikizo. Ama nakumbwa na mawazo mingi. Na kupitia kutazama filamu za vichekesho vya vienyeji na vile vya kimataifa. Mimi hucheka zaidi na hunipa ule fursa wa kupumuzisha akili yangu kabla ya kulala. Pia mimi hupenda filamu za asili na mazingira kwa kuwa mimi napenda biolojia na mazingira, mara nyingi mimi hutazama makala za biolojia na mazingira kwa ile seshini ya National Geographic ambayo kwa wakati mwingi huhusu wanyama na misitu. Inanipatia hamu ya kutembelea mbuga zetu za wanyama za wanyama pori hapa nchini mwetu.

Mimi kama mtumishi wa uma utunzaji wa nywele zangu ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu pale ofisini na hivi ndivyo ninavyo hakikisha kwamba ninavyo zilea. Kwanza kabisa ni kuosha maramoja hadi marambili kwa wiki. Kwa sababu ya vumbi la barabarani huku kwetu na shuguli za kila siku. Mimi kuosha nywele zangu alawu maramoja au marambili kwa wiki. Naipenda kutumia shampoo na kiyoyozi ili kuziweka safi na zenye harufu nzuri. Njia nyinginye ni kwa kuzichana kila asubuhi. Kabla ya kuelekea ofisini mimi huzichana nywele zangu vizuri ili nionekane nadhifu mbele ya wanainchi naowahudumia. Kama nina nywele fupi ni tahakikisha kuwa zimepunguzwa vizuri kila baada ya wiki mbili kwa kinyozi. Njia nyingine ni kwa kulinda usiku. Kabla ya kulala baada ya kufanya yoga na kusoma kitabu mimi ufunika nywele zangu wa kilemba cha hariri au satini ili kuzuhia mafuta yasipotee na nywele zisifurugike ni nimelala. Njia nyingine ni kwa kupaka mafuta. Kila siku mara tatu mimi hupaka nywele yangu mafuta ambayo imeadinishwa na wataalamu wa ngozi. Na mara nyingi ili nywele zangu zisikatike kutokana na hali ya hewa ya baridi na upepo mimi hupaka mafuta ya asili kama mafuta ya nazi. Na hii huzifanya ziwe na unyevu na kungara.

Kama ilivyo dehisturi yangu, mimi wakati ambapo niko likizoni. Ile muda ambapo mimi sina amasipo kazini. Munda wangu wote mimi huka na marafiki zangu. Wale wa thamani sana kwa ajili ya kupunguza shinikizo la kazi na kuimarisha huduma wetu. Na haya pia ni baadhi ya yale mambo ambayo nimefanya nikiwa nao. Kwanza kabisa ni kufurahia chombo na muziki. Starehe yetu kubwa ni kuenda kwenye maeneo tulivu ya wazi hapa mjini na kula nyama choma na kusikiliza muziki wa rumba au bongo flavor. Hapo ndipo tunapocheka na kusimuliana matokeo ya ofisini. Jambo la pili ni kwa kupiga soga kwenye chama. Mara nyingi tunakutana jioni au wikendi kwa ajili ya mkutano wetu wa akiba na mikopo. Baada ya maswali ya kifedha tunakaa na kupiga soga kuhusu maisha, siasa za nchi na fursa za uwekezaji hapa mjini. Jambo lingine ni kwa michezo na mashindano. Kama marafiki tunapenda kutazama mechi za mpira wa miguu au riadha pamoja. Wakati mwingine tunapoenda kwenye uwanja wa michezo wa mji kufanya mazoezi kidogo au kucheza mpira ili kuweka miili yetu sawa na kufanya na kusaidia misuli zetu. Jambo lingine ni kwa kufanya safari za barabarani. Mara moja moja tunapanga safari fupi ya kuelekea maeneo jirani. Kama mlima elgon, kule ambapo mandhari yake ni safi na kuvutia sana. Tunapiga picha tukiwa safarini na kufurahia upepo wa asili. Huwa kuna kutusaidia kurudi kazini tukiwa na nguvu mpya. Njia nyingine ni kusaidiana katika miradi. Ikiwa mmoja wetu ana miradi ya ujenzi wa shamba tunatenga muda wa kuenda kusaidiana kutoka mawazo au usaidizi wa kimwili. Hii inajenga urafiki wa kweli unaovuka mipaka ya ofisini. Na mwisho kabisa ni kupata chai ya jioni. Siku za kazi zikimalizika tunapenda kukutana kwa haraka kwa ajili ya kikombe cha chai na vitafunio. Tukizungumuza kuhusu jinsi siku yetu ilivyokuwa kabla ya kila mmoja kuelekea nyumbani kwake kwa familia yake.

Kwa kuwa leo ni siku ya mwisho ya kumalizia wiki hii na majukumu ya wiki hii wazo langu zuri kwa kwangu ni hii. Nianze wikendi yangu kwa shukurani na uhusiano na hivyo ndivyo nitakavyo weza kutekeleza wazo hili leo. Kwanza kabisa ni shukurani ofisini. Kabla ya kufunga ofisi leo saa kumi jioni nitamushkuru mmoja wafanyikazi wangu kwa ushirikiano aliyotupa wiki hii. Kitendo kidogo cha kusema asante kwa kunisaidia na ile faili kitajenga uhusiano imara na kuniacha mimi na huyo mwenzangu tukiwa na amani kazini, jambo la pili ni muda wa familia au wazee. Baadae ya kazi, nitawapigia simu waze wangu au wapendwa wangu wote. Nitawambia jinsi ninavyo wajali. Na kama mimi ninavyo ishi humu mjuni, humu mjini ninaweza kuwa patia zawadi ndogo ya matunda au mahitaji yote ya kule nyumbani. Jambo lingine ni kutulia na kutizama filamu baada ya pilikapilika za wiki ya kwanza hii ya kazi nitatulia niende nitazame filamu na kutazama video ya kufurahisha. Niki itafuna popkoni ambayo naipenda sana. Wazo lingine ni kutafakari maendeleo yangu. Mimi nitatumia huo muda mchache ili kutafakari hatua ambazo nimepiga kwa kazi yangu ya siku ya hii na kujipanga jinsi ni itakavyo anza wiki ijayo.

Kama ilivyo desturi yangu, mimi uwasiliana na wafanyi kazi wezangu kwa kuzingatia nidhamu, ufanisi na urafiki wa kitaalamu kupitia njia hizi. Ya kwanza kabisa ni vikundi vya WhatsApp za ofisi. Hii ndiyo njia ya haraka zaidi ambayo mi kutumia katika ofisi yetu kuratibu mambo madogo madogo. Kama mikutano ya darura, naye atatuletea chakula cha mchana. Au kutarifu wenzetu kama kuna mabadiliko ya gafla kwenye mifumo ya a-Citizen. Njia ya pili ni kupitia mawasiliano ya ana kwa ana. Kwa kuwa tuko ofisini sisi wote mimi upenda kuwatembelea kila moja wetu kwenye dawati lao nikiwa na swali au jambo la kushirikiana. Kupitia hii tunajenga uusiano mzuri na inawongeza uhutu uku tukiwa kazini muetu. Jia nyingine ni kutumia barua pepe. Kwa maswala rasmi ya kiserikali, maelekezo kutoka kwa mkuhu wa idara au kutumia kutuma reporti za kazi na tumia barua pepe. Hii ni muhimu kwa ajili ya kueka kumbukumbu endapo itaitajika badaye. Njia nyingine ni kutumia mikutano ya asubuhi. Mara nyingi tunakuwa na mikutano mifupi mifupi asubuhi kupanga malengo ya kila siku. Hapo ndipo ninapo zungumuza na wenzangu kuhuzu changamoto za kiufundi au kero za wananchi ambazo tunakumbana nazo kila siku. Njia nyingine ni ucheshi na starehe ya mchana. Wakati wa chakula cha mchana, tunawasiliana kwa njia hiyo rasmi. Tunazugumzi ya mambo ya maisha michezo na filamu tulizo tazama. Hii inasaidia kujua upande wa kibinadamu wa wenzangu nje ya mafaili ya kazi.

Ndiyo, mimi nahifadhi vitu vya thamani, lakini thamani hiyo si ya pesa pekee, bali ni ya kihisia na kiusalama pia. Na yale mambo ambayo mimi nimeyaweka ya thamani ni kama nyaraka muhimu za ofisini mwangu na zile za kibinafsi. Pia ninahifadhi kumbukumbu zangu za kidigitali, ikiwemu picha na video zangu za familia na pamoja na za marafiki. Pia kuna yale mambo ambayo nimeyahifadhi kama akiba ya kifedha, hiyo pia nimehifadhi na jambo lingine ambalo nimehifadhi ni urithi kutoka kwa wazee na wazazi wangu.

Mimi na wathamini wazazi wangu kwa njia kubwa mno kwa maana hawa ndiyo walio nifunza mambo muhimu ambayo yananisaidia na ni msingi ya kuniongoza nikiwa kazini na kwa maisha yangu kwa jumla. Na hizi ndizo sababu za kufanya mimi kuwa thamani kwa kiwango kikubwa. Kwanza kabisa ni nilifunzwa heshima kwa kila mtu. Mzazi alinifunza kuwaheshimu watu wote kuanzia mkubwa hadi mdogo. Hi ndiyo siri yangu ya kujenga mahusiano mema na wafanyikazi wenzangu na wanainchi wanao kuja ofisini mwetu. Kitu cha pili ambacho nilifunzwa ni umuhimu wa uwaminifu. Mzazi alinifundisha kuwa jina zuri ni bora kuliko mali nyingi. Somo hili ilinisaidia sana leo katika kazi yangu ya serikali. Nimejifunza kuhudumia wanainchi wangu kwa uwadilifu bila kutarajia rushwa au mapendileo yoyote. Kijua kuwa uwaminifu ndio utakao nifikisha mbali kitaalamu njia nyingine ni kuthamini elimu na kujisomea. Mzazi alinifunza kuenda shule na kupata elimu. Nijifunza kupenda vitabu vya watu kama ken walibora. Alinihimiza kuwa mwanafunzi wa maisha. Jambo linalo nifanya leo nitumie teknolojia ya kisasa na kusoma mambo mapya. Kila jioni kabla ya kulala mzazi pia alinifunza uvumilivu. Kila kazi inachangamoto zaki lakini kwa kupitia kwa mafunzo ya mzazi nilipata kujifunza kutokata tamaa hata kama kuna foleni ndefu ofisini au mfumo yoyote wa kompyuta ambao unasumbua nakumbuka maneno yaki ya kuwa na subira na kutafuta suluhu kwa utulivu.

Ndiyo mimi kama mpenzi wa nyimbo na miziki tufauti tufauti nazipenda sana miziki ya jadi. Kwa maana miziki ya jadi inatupa asili yetu ya jamii zetu. Na pia inatupatia ile mizizi ya jamii na kule tulipotoka na kutukumbusha mahali tulitoka. Na hizi ndizo sa sababu za mimi kupenda miziki za kijadi. Kwanza kabisa kwa ajili ya utambulisho na utamaduni waki. Miziki za jadi kama vile kama beka ya jamii yetu ya kiluya au zile nyimbo za kiasili za jamii yetu mara nyingi hunikumbusha asili yetu na mahali nilipozaliwa. Na hizi mziki zimezidi kupata msisimuko mpya kwa kuchanganywa na ala za kisasa jambo linalofanya ziwe na uvutiaji wa hali ya juu sana. Jambo la pili ni mafundisho na hekima. Tufauti na miziki za kisasa ambayo mara nyingi ni za burudani tu. Miziki za jadi zimejaa medhali mafundisho ya maadili na historia ya mababu zetu. Kusikiliza nyimbo hizi kunanipa hekima ninayoweza kuitumia katika kazi yangu. Kule serikalini na katika mahusiano yangu na wazee. Sambabu nyingine sherehe za kijamii. Hakuna arusi hau sherehe za kitamaduni ambayo hukamilika bila mziki ya kijadi. Hii huleta umoja na msisimuko ambao huwezi kuupata kwenye aina nyingine yeyote ya mziki. Na mara nyingi hunifanya nijisikie kuwa mimi ni sehemu ya jamii kumbwa na yenye nguvu. Sababu nyingine ni amani na utulivu. Kuna wakati baada ya kelele za ofisi na msongamano wa watu mjini. Mimi hupenda kurudi nyumani na kusikiliza sauti asilia za ala kama nyatiti. Sauti hizi zina uwezo wa kunutiliza akili na kuniseidia kutafakari maisha kwa upana zaidi.

Mimi napenda matunda kadha wa kadha huku mjini mwetu lakini kuna lile tunda ambalo mimi hunifuraisha sana na ninalipenda mno hili tunda linaitwa parachichi. Na hizi ndizo sababu kwanini parachichi ndilo chaguo langu nambari moja kwanza kabisa parachichi hupatikana kwa wingi huku mjini kwetu. Na huu mjini huu mji wetu wa transnzoia ni maarufu kwa uzalishaji wa parachichi mbora zaidi nchini Kenya. Na ni raisi kuyapata yakiwa mabichi na matamu kutoka sokoni kwa bei nafuu sana. Kwa kuwa huku transnzoia ni wakulima ambao tumejaa. Kwa hivyo kupata hili tunda ni kwa uraishi sana. Sababu ya pili ni chakula cha mchana ofisini. Na kama nilivyo sema mimi hula ugali na gidheri kwa ka chakula cha mchana mara nyingi. Na parachichi ni kiungo muhimu kinachoka milisha mula huo. Liki nipa nguvu na afya bila kunifanya nijihizi mzito sana nikiwa kazini. Sababu ya tatu ni faida ya kiafya. Kwa sababu najali afya yangu parachichi linanipa mafuta yenye afya yanayo hitajika kwa ajili ya moyo na ngozi yangu. Pia inanisaidia kueka akili yangu ikiwa na umakini ninapo hudumia wateja wangu. Sababu nyingine ni mchanganyiko raisi. Naweza kulila kama ilivyo kuliweka kwenye saladi au hata kulipaka kwenye mkate wakati wa kiamshakinywa asubui kabla ya kuelekea kule ofisini.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki sana kwa sababu samaki ni sehemu muhimu ya lishe yangu kwa sababu zingine ambazo zinafuata. Kwanza kabisa samaki inaafia na protini. Kwa sababu nafanya yoga najali afia yangu, samaki kama vile tilapia ni chanzo kizuri sana cha protini na mafuta ya omega tatu. Hii hunisaidia kuwa na akili yenye umakini ninapo hudumia wateja wangu kule ofisini. Sababu ya pili ni samaki ina mulo kamili wa mchana. Hakuna kitu kinacho niridhisha mchana kama kula ugali wa dona kwa samaki wa mchuzi na mboga za kienyeji kama managu hu ni mulo ambao unanipa nguvu ya kufanya kazi hadi jioni bila uchovu wowote ule. Sababu nyinginye ni staree na marafiki. Jioni ya weekendi napenda sana kuenda marafiki zangu kwenye hoteli tulivu. Kule mjini ambapo tunasubiri samaki wetu wakichomwa huku tukipiga soga na kusikiliza mziki wa rhumba. Sababu nyingine ni uraisi wa kupatikana. Huku katika kijiji chetu mambo mengi yameboreshwa. Na tunapata kuwa samaki ni chakula ambacho kinapatikana kwa uraisi sana. Na kwa beii bora.

Kama ilivyo desturi yangu mimi wakati wa mapumziko ama wakati wa likizo. Mara nyingi mimi hujitafutia nafasi ya kuenda maonyesho ya sanaa yaani jambo ambalo mimi hulidhamini sana na maonyesho ya sanaa ni mahali ambapo nimetembelea mara kadha wa kadha. Na hivi ndivyo uzoefu wangu wa kuenda huko nikiwa katika mji wetu na mazingira yake kwanza kabisa nimetembelea makavazi yetu ya mji wetu wa kitale. Hii ndiyo sehemu yangu kuu ya kila mara na makavazi yameboreshwa na sasa yana sehemu maalum ya sanaa za kisasa. Nimeenda kule kuona michoro na vinyango vinavyoonyesha utamaduni wa wetu wa watu wetu wa huku kitale. Ni sehemu nzuri ya kupiga picha na kutafakari uzuri wa hasili yetu. Jambo la pili ni maonyesho ya kilimo. Ingawa ni kilimo maonyesho haya mara nyingi hua Na sehemu ya sanaa na ufundi. Nieivutiwa sana na jinsi vijana wa hapa nyumbani wanavyo tumia taka za plastiki na chuma kuteng'eneza sanaa za kupendeza jambo linalo endana na upendo wangu wa kugawia taka. Jambo la tatu ni kujipatia mawazo. Kuenda kwenye maonyesho ya sana kunanisaidia kupumzisha akili baada ya wiki ndefu ofisini nikiwa kazini. Hii inanipa mtazamo mpya na kunisaidia kuwa mbunifu zaidi katika kutatua matatizo ya wananchi ambao mimi huwasaidia kule kazini. Jambo la tatu ni sanaa ya Kenya. Kupitia safari zangu za kuelekea kule mjini Nairobi nimepata nafasi kutembelea maghala ya sanaa kadha wa kadha ambako nimeona michoro inayoelezea maisha ya Afrika.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia zifuatazo kwanza kabisa kwa kupitia maslahi ya pamoja. Mimi hufanya yoga na napenda maonyesho ya sanaa nikienda kwenye madarasa ya yoga hapa mjini ama nikitembelea makavazi mjini mara mingi huwa nakutana na watu wenye mapenzi kama yangu na ni rahisi kuanzisha urafiki huko hivyo kwa kupatana na watu ambao pia wanafanya yawe kama yangu. Pili ni kwa kujitolea na kusaidia ofisini njia rahisi ya kupata marafiki wapya kazini ni kuwa mkarimu. Mfanyikazi mwenzangu anapokwama na mfumo wa Ecitizen au anapokuwa na rundo la mafaili najitolea kumsaidia hii inafungua mlango wa mazungumzo na kuanzisha urafiki wa kitaalamu unaoweza kugeuka kuwa urafiki wa kudumu. Njia ya tatu ni kwa kushiriki katika shuguli za kijamii nikiwa mjini mimi siwezi kujifungia, ninashiriki katika shughuli za mtaa kama vile mikutano ya usalama wa mtaa au vikundi vya akiba vinavyoitwa chama. Huku ndiko ninakokutana na watu wa matabaka mbalimbali na kujenga mahusiano mapya nje ya mazingira ya ofisini mwangu. Njia nyingine ni kutumia teknolojia kwa usahihi. Kuna yale mitandao ya kijami kama LinkedIn ambayo ina makundi ya WhatsApp ya kitaalamu na ni nzana nzuri sana. Nikiona mtu amechangia wazo zuri katika hiyo kikundi cha WhatsApp. Mimi huenda na kumwambia jinsi alivyofanya kazi nzuri na kumpa motisha ya kuzidi kufanya hayo mazuri. Nitamtumia ujumbe mfupi wa kumpongeza kila mara apofanya jambo zuri. Njia nyingine ni kuwa msikilizaji mzuri. Ninapotambulishwa kwa mtu mpya huwa ninatumia kipawa changu cha kusikiliza ninawauliza maswali kuhusu maisha yao, kazi yao na wanachokipenda kuhusu mji wao watu wanapenda kusikilizwa na hii inawafanya wajihisi huru kuwa marafiki zangu.

Mara nyingi mimi habari ya mtandaoni nasomea katika mitandao ya Facebook, pamoja na YouTube, pamoja na mtandao wa TikTok, pala ambapo natazama video kadha wa kadha ili kupata tarifa yote ambayo inachupuka.

Mimi kwa kawaida naupendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali unachoma ngozi ya mwili na apo inaeza leta madhara katika mwili wako na kulinganishwa na mwanga wa kati ambapo si mkali na si ule wa baridi.